Swali nzuri sana hili, mimi kabla ya kulala mara nyingi huwa ninapata chakula cha usiku muda wa saa mbili lakini baada ya kumaliza kula chakula cha usiku ninakuwa na kawaida ya kuangalia taarifa ya habari. Naangalia taarifa ya habari kisha na sari, halafu baada ya kumaliza kusari ndipo ninakwenda chumbani na bafuni napiga mswaki, nikimaliza kupiga mswaki, basi hapo ninakuwa niko tayari kwa ajiri ya kuingia kuoga, nikimaliza kuoga, sasa nina kuwa tayari kuingia kitandani, kulala, kwa ajiri ya siku hiyo. Hayo ndio ninayofanya kabla ya kulala mara nyingi.

Binafisi mimi, chakula cha haraka huwa sipendi kwa sababu nina kuwa sina uhakika kama chakula kinakua kimeiva. Hivo napenda chakula kipikwe kwa muda wakutosha, lakini kiweze kuwa kimeiva vizuri. Tayari kwa ajili ya kuliwa na binadamu. Na hivyo ndivyo ambavyo napendelea.

Au, safi sana, swali zuri. Msimu wa mwaka ambao mimi naupenda zaidi ni msimu wa majira ya kiangazi. Naupenda msimu wa majira ya kiangazi kwa sababu ni kipindi ambacho. Shughuli za kilimo zinakuwa zimemalizika, zimesimama. Sasa watu wanakuwa wamevuna mazao yao, lakini wanakuwa na muda mwingi wa kufanya shughuli zingine mbali ya shughuli za kilimo. Kwa hivyo ni kipindi ambacho kinatoa nafasi kwa mtu kwa ajili ya kufanya majukumu mengine, tofauti na majukumu ya kilimo, lakini pia ni kipindi ambacho mvua zinakuwa zimepungua sana kunyesha, hivyo zinaruhusu mtu kufanya kazi zingine ambazo anapaswa kuzifanya kwa kadi ya mahitaji yake ya kufanya kazi.

Kazi ya nyumbani naichukia, hapa ni kazi ya kuosha vyombo baada ya kumaliza kula chakula. Lakini pia kazi ya kupiga deki nyumba nzima naichukia sana kwa sababu inakufanya uiname sana mgongo wako. Lakini pia inakuchukulia muda mwingi sana katika kuikamilisha. Na kwa sababu unapigia deki nyumba nzima inabidi utoe vitu uvisongeze sehemu mbali mbali iliweze kusafisha kila sehemu ya nyumba kwa hiyo hiyo ni kazi ambayo naichukia sana kazi ya nyumbani.

Ndiyo, mimi hua napenda sana kufatiria matukio ya kimataifa, mambo mbalimbali, yanawusu maswala ya kimataifa, kama vile siyasa, michezo, lakini pia maswala ya kijamii, yote ambayo yanahusiana na kimataifa huwa nafuatilia vizuri na huwa nasikiliza kupitia vyombo mbalimbali vya habari, na mitandao ya kijamii, kote huko nina kuwa nafuatilia matukio ya kimataifa vyombo vya habari, kama redio, televisheni, magazeti, lakini mtandao ya kijamii ya aina mbalimbali yote iko nafuatia matukio mbalimbali ya kimataifa na kupitia ufuatiliaji huo na kuwa najifunza mambo mbalimbali mengi ni yenye manufaa kwangu. Nakini pia kwaajili ya kuwelewa binafsi.